Chumba changu cha kulala ni kikubwa chumba changu kina kuta la rangi ya samawati katika chumba changu kuna kitanda kuna meza kuna kiti kuna chandarua kuna vitu vingi ambavyo vinapendeza kama vile maua kuna michoro kwenye ukuta picha za michoro kwenye ukuta nikiwa katika chumba changu ninaweza kuona miti ambayo yana matunda ya kupendeza. Kitu ambacho kinapendeza sana chumbani mwangu ni picha zangu ambazo nimeziweka katika ukuta.

Mimi ninapenda nyama ya nguruwe kwa sababu nyama ya nguruwe ni rahisi kuiva halafu nyama ya nguruwe ni rahisi kuiva na pia ni rahisi kwa mtoto mdogo kula. Haina ugumu wowote wakati mtu anapotafuna pia nyama ya nguruwe hutoa mafuta yake ambayo unaweza tumia kwa kazi mbali mbali kama vile kupika mboga ama kufukuza mashetani katika nyumba